Mimi binafsi napendelea kusoma habari mtandaoni, sababu kubwa ni uraisi na upatikanaji wake wakati wawote na mahali popote, nikitumia simu au kompyuta naweza kupata habari za haraka bila kusubiri gazeti la asubuhi. Habari mtandaoni hunipa fursa na kusoma vyanzo. Tufauti kulinganisha taarifa na kupata taarifa za papo kwa hapo. Pia napenda kwa sababu ninaweza kuchagua muda ninaoutumia. Ninazovutiwa nazo kama elimu teknolojia au maswala ya mi ingawa magazeti yana ladha yake ya kipekee. Mimi huona bari mtandaoni endana zaidi na maisha ya sasa. Ninapo zisoma, huisi nimeunganishwa na dunia na ninafaa ninafahamu kinachoendelea kwa wakati halisi.

Mimi huandaa ripoti za masomo na kazi mbalimbali ninazofanya kila siku. Mara nyingi huandika ripoti za maendeleo, ripoti za utafiti mdogo na wakati mwingine, ripoti za kathmia ya kazi niliyokabithiwa. Ripoti hizi hunisaidia kuonyesha kile ninachofanya, changamoto nilizokutana nazo na matokeo yaliyopatikana. Ninaandaa ripoti hizi kwa umakini, nikihakikisha taarifa ziko wazi na zimepangwa vizuri huwa nafanya hivyo ili msomaji aweze kuelewa kwa urahisi na kufanya maamuzi sahihi. Kuandaa ripoti, hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na uajibikaji kwa sababu najua taarifa ninazoandika na umuhimu mkubwa. Pia hunisaidia kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na kupanga mawazo yangu kwa njia ya kitaalamu.

Ni mshauri, mimi ningeshauri mtu anayeanza kazi kuwa mvumilivu na awe tayari kujifunza kila siku mwanzoni. Si kila kitu kitakua raisi na kufanya makosa ni sehemu ya safari ya kujifunza. Ni muhimu kusikiliza, kuuuliza maswali na kupokea maelezo kwa moyo mkunjufu. Pia ningemwambia ajenge nidhamu na maadili mema ya kazi kama kuwahi kazini kuheshimu wenzake na kutimiza majukumu yake kwa bidiii. Mambo haya madogo ndiyo hujenga uaminifu na heshima kazini za yayote ningemshauri ajitambue, ajithamini na asiogope changamoto. Kila uzoefu kazini umjenga na kumkaribisha. Karibu na mafanikio.

Mimi napenda sana arufu ya mvua ninaponyesha mara ya kwanza hile harufu ya udongo uliolowa. Arufu hii unikumbusha utulivu mawazo mapya na uzuri wa mazingira ya asili. Kila ninapoinusa uisi amani na faraja moyoni. Napenda arufu hii kwa sababu unifanya nipumzike na kufikiria kwa kina. Wakati mwingine unikumbusha nyakati za utoto na wakati mzuri niliokua nikitumia nje nikicheza au nikitembea baada ya mvua. Kwa upande wangu, harufu ya mvua inanguvu ya kipeke ya kubadilisha isia zangu na kunipa matumaini mapya. Ndiyo mana ni harufu ninayoipenda. Nini nayoipenda na nini ayeta mini sana.

Ndiyo mara mingi mimi hujaribu kugawanya taka yangu wakati inavyowezekana. Kila siku ninapomaliza kutumia vitu mbalimbali hutenganisha taka zinazoweza kurejelewa. Kama plastiki na karatasi na zile zisizoweza kurejelewa nafanya nafanya hivi ili kupunguza uchafu. Uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii. Nilianza tabia hii taratibu baada ya kuelewa umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Ingawa wakati mwingine ni changamoto. Ninaona ni jukumu langu binafsi kuchangia mazingira safi. Kila ninapogawanya taka yangu huhisi kuridhika kwa sababu najua ninafanya jambo jema kwa mazingira na kwa vizazi vijavyo.

Kwa kawaida, mimi husikiliza muziki wa utulivu na wenye ujumbe mzuri kama country music. Napenda sana muziki wa country music na injili kwa sababu hunipa amani ya moyo na kunitia moyo. Saa ninapokuwa, nimechoka au ninapopitia changamoto. Muziki huu yanisaidia kutafakari na kupata nguvu ya kuendelea. Pia, mimi husikiliza muziki taratibu wakiafrika na nyimbo zenye midundo laini ambazo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Wakati mwingine, ninapokuwa peke yangu au nikipumzika, muziki huu hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Kwa upande wangu, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila ninapo kusikiliza muziki nina upenda huhisi faraja, furaha na motisha mpya.

Somo la sayansi ambalo napenda sana ni biolojia. Napenda biolojia kwa sababu linaniwezesha kuelewa jinsi viumbe. Hai vinavyoishi kuhishi pamoja na mazingira yao na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Kila somo linalohusu seli, mifumo ya mwili au mazingira hunivutia sana. Pia napenda biolojia kwa sababu inanikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira na viumbe hai. Kila wakati tunapojifunza kuhusu mzunguko wa maji, mzunguko wa chakula au uzazi wa mimea na wanyama. Uhisi kwamba dunia yetu ni ya kipekee na inahitaji kutunzwa. Kwa upande wangu bioloji siyo tu nisomo la darasani bali pia nisehemu ya maisha yangu ya kila siku kila ninaposoma huisi msisimuko shauku ya kujua zaidi na hamasa ya kulinda na kuthamini ulimwengu unao nizunguka.

Mimi binafsi hufanya jitihada hada kadri ninavyoweza kupunguza plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Mfano napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au chupa zinazoweza kutumika tena badala ya plastiki zinazotumika mara moja. Pia ninapo fanya shopping, ninapoenda kununua kwenye supermarketi, mimi hujaribu kununua bidhaa ambazo hazina ufungaji mwingi wa plastiki. Wakati mwingine, hutoa plastiki za zamani kwenye maeneo yanayokusanya, ili zipange upya na zitumike kwa njia nyingine. Kinachonifanya nijisikie vizuri ni kwamba hatua hizi ndogo zinachangia kutunza mazingira na kupunguza uchafuzi wa plastiki. Kila ninapofanya hivi huhisi furaha na kuridhika kwa sababu najua ninafanya jambo jema kwa dunia yetu na vizazi vijavyo.